Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Kitu kinachofanya niweze kujipenda napenda hiyo lugha kwa sababu ile ya utamaduni wa wale watu wafaransa. Sababu nikijua kujifunza hiyo lugha nitaweza kuwa na wakati rahisi wa kueza kuzungumza na wafaransa adi kujua zile tamaduni zao zaidi.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni kuweza kutumia tarakilishi. Haswa hizi za kisasa ambazo zinaweza kutumia njia ya kidijitali pia unaweza kuconnect, unaweza kuiweka pamoja au kuileta pamoja na nguvu za umeme zile. Ndiyo ningependa kujua zaidi kutumia tarakilishi. Pia ningependa kueleza jinsi navyotaka kujifunza. Kwa sasa siwezi taka kuelezea kwa sababu ya muda ni mfupi. Nahisi ni wakati mgani mzuri wa kuanza, wakati wa jioni hasa ambapo sina shughuli zingine zinazo endelea katika shughuli zangu za kila siku.

Je. Ningependa kuona maendeleo gaani katika jamii, maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni kuhakikisha kila mwanafunzi anayetoka katika familia maskini ameeza kupelekwa katika shule ambazo ni za msingi ambayo itasaidia huyo mwanafunzi kujifunza mambo mbalimbari ili kuweza kupia kuja kuelimisha jamii na kuinua familia yao ambayo ameweza kutoka kule.

Mahusiano ambayo niko nayo na wazee wangu ni mahusiano mazuri kwa sababu unajua wanasema palipo wazee hakuharibiki jambo ninapenda kujihusisha zaidi au kwa ushauri napenda kuwaendea wazee wa kwangu kuwaulizia jambo hili linafanywa namna gani. Pia ninapotaka, nakumbuka nilipoenda pia kutembelea jiji kuu la kenya, niliweza kumuulizia mzee fulani jinzi jiji inavyokaa alinielezea kwa uzuri zaidi hadi nikaweza kufurahia na maelezo yake naweza kufurahia na maelezo yake huo ndio mwisho wangu.

Jinsi ninavyo jihisi kuhusu tathmini ya kazi na hisi vizuri kwa sababu tathmini ya kazi yangu iko juu zaidi hasa huu wakati wa adhuhuri kuendelea hadi napo. Naenda kufunga kazi yangu ya kila siku, naipenda zaidi kazi yangu kwa sababu inaweza kunilisha na kulisha pia familia nyingi zaidi.

Ndiyo, napenda kuimba hasa nyimbo za kikristo zile ambazo zinaweza kuwa na mafunzo mengi kuhusu yesu kristo, kuhusu mungu, kusifia kazi ambayo mungu ameweza kutenda maishani mwa mtu. Mimi napenda zile nyimbo za kikristo zaidi kwa sababu zina mafunzo mengi ambayo huwezi pata kwa zile nyimbo za kidunia.

Ninapoamka kila wakati asubuhi, mi hujitayarisha, kuoga, kunywa chai pale, halafu naanza kuratibu mipango zangu za kazi, zangu za kazi ya siku jinsi itakavyokuwa, hasa siku ikiwa ndefu zaidi, ninapoenda mjengoni pale najiandaa vizuri kabisa na kuhakikisha nimeweza kubeba vifaa vile vinavyotakikana pale kazini.

Ndiyo utaratibu wangu wa jioni, inapofika, ninapo toka kazini pale mimi huabiri gari ambalo gari hunisaidia kuenda katika kijiji changu cha nyumbani. Nashuka pale, na chukua pikipiki, inayo nipeleka hadi nyumbani kwangu hapo wakati mwingine kabla sijafanya au kununua bidhaa za nyumba. Napitia sokoni pale kidogo, kununua zile bidhaa nyumba na kurejea nyumbani na kueza kujitumbuiza pamoja na familia.

Kula hasa kila wakati ninapo amuka asubuhi, mi hupendelea zaidi kula matunda, hasa machungwa, kuna ile tunayoiita tikiti maji pale, napenda zaidi hasa pia ndizi, hunisaidia zaidi avokado, nanasi, kula yale matunda huwa mazuri zaidi, huwa mazuri zaidi kwa afya na kusaidia. Mwili kuweza au kupatia mwili madini ambayo singeweza kupata katika vyakula vingine tofauti.

Shauri ambayo nimgeeza kumpatia ule mtu anayeanza kazi ni ushauri wa kuwa makini na uvumilivu. Najua waswahili usema mvumilivu hula mbivu. Na pia ukifanya mambo yako kwa haraka haraka. Wanasema haraka haraka haina baraka kabisa utakosa baraka na utapata umeweza kuharibu ile kazi ambayo ingeweza kukuimarishia kipato chako cha kila siku.

Marafiki wangu wapya mimi huhakikisha, tumeweza kujuwana majina, nijue pile kule watokako, nijue wanapenda nini, hasa, wanapenda mchezo gani, kwa sababu mimi napenda mchezo wa mpira wa miguu, soka hasa, mimi ni shabiki mkubwa saidi wa timu ya asenali kule uingerereza, napenda tujue hayo mambo zaidi ndio niweze kuona, tutaweza kushirikiana vipi, na hawa marafiki, au wanapenda burudani ya aina gani.

Ndiyo nafahamu zaidi majirani zangu vizuri kabisa hasa huku ninapoishi mjini. Ni jambo nzuri kabisa kuweza kujua majirani wako kwa sababu wa shida inapo tokea jirani ata kusaidia mahali pakubwa zaidi. Pia mnapo kuwa una uhusiano mzuri na majirani wapata mwaweza kusaidiana mambo mengi zaidi. Na unapata mambo yanakuwa nyororo zaidi.

Ndiyo minapenda kuchora kwa sababu kuchora inaweza kusaidia hasaa kuchora hawa watu maarufu. Mchoro mmoja au picha ya mtu maarufu ni shili zaidi ya shilingi arobaini elfu arobaini shilingi za Kenya Ambayo pia usaidia zaidi au huweza kumpa mtu ile bidii ya kwendelea kuchora unapata kuchora ndiyo ni kazi ngumu lakini unapopata kipato kinakua kipato cha hali ya juu kuliko kuliko kupaka rangi ambako kupaka rangi unajua hasa watu wanao paka rangi hawa chukuliwi kwa heshima zaidi ila wanaeza kupewa pesa kidogo zaidi kulinganisha na ule mutu ambaye anaweza au ule mutu ambaye huchora hasaa watu maarufu pia kuchora wanyama kuchora zile michoro katika magari uneza kupata mtu aneza kuingiza zaidi pesa zaidi ya arobaini elfu arobaini. Sata kuna rafiki yangu ambaye aliweza kuingiza shilingi milioni mbili kwa kuchora tu. Iyo nayo aliweza kumchora mimi ndiyo napendelea pia mimi kueza kufanya nini kueza pia kuchora kuchora ni kuzuri zaidi.